Kuhusiana na timu ya kirugbi huwa sifuatilii sana rugby Marekani. Huwanafuatilia sana mpira wa miguu kwahiyo sijajua rugby timu zake zinakuwaje na inaweza kuleta taswira ipi kama ambavyo ipo katika mpira wa miguu. Lakini mara kadhaa huwaga naonaga kwenye TV kuwa ni timu ambazo zinawafuatiliaji wakubwa sana hasa katika bara la marekani.